Unapanga kazi zako vipi? Napanga kazi zangu kulingana na masaa ya mchana napanga kazi kulingana na ile ngumu kwanza ndio nikiimalizia nikiwa nimechoka nifanye ile ya rahisi. Niko na kazi kadhaa huwa nafanya, mimi ni mwana biashara na pia mimi ni mkulima. Kwa hivyo nikiamka asubuhi kwanza nachunia ng'ombe wangu majani Nikimaliza kuchunia ngombe majani, inaoga, inaingia kwa gari, inaenda kazini kufanya kazi ya biashara Pia nafanyanga kazi na wakulima wengine kuwafunza namna ama jinsi ya kulima viwavi. Kwa hivyo kama nikona kazi ingine ya shamba isipokuwa yangu, hii ya mkulima mwingine, yaani consultation, kwanza ninaingia hiyo kazi kwanza, alafu sasa ninamalizia kwa biashara. Kwa sababu kwa biashara kazi ni rahisi na wafanyanga kwa duka, naanzia na ile ngumu kwanza. Nikimaliza hiyo sasa ndiyo ninaendelea na hizi zingine zenye ni rahisi na zile huwa zinatokea kwa siku. Ya zile kazi za kidogo kidogo zenye huwa zinatokea kwa duka.

Kila asubuhi ni napo amka, kitu cha kwanza nafanya ni kuoga macho. Baada ya kuoga macho, kitu cha pili nafanya ni kufika jikoni na kuangalia kama chai imeiva. Baada ya kukunywa chai, ninaenda na kuwamisha vijana wangu, wao pia wanakunywa chai. Baada ya hapo, ninaenda shabani, na palilia, na ninachunia ng'ombe majani, alafu kisha naoga na kuelekea kazini.

Ndio ninapenda maua, lakini siyo kwa ile namna ya kawaida. Napenda maua kwa sababu mimi ni mkulima ama mfugaji wa nyuki. Kila wakati kunapo kuwa na maua, nyuki zangu zinapata chakula na ninapata asali mingi ambayo ninaweza uza na kupata fedha.

Lile somo nililokuwa nikilipenda sana nikiwa shuleni ni somo la agriculture ama somo la ukulima. Ambalo hadisaizi nalikulia kwa maisha kwa kuwa mimi ni mkulima. Hilo somo nilikuwa nalipenda kwa sababu maishani nilikuwa nataka kukua ukulima halisi. Nalilikuwa linanisaidia na nilikuwa ninaona faida yake kwa jamii kwa kuwa hatuezi ishi bila chakula.

Zoea ninalopenda sana kwa ambalo nimejenga kwa maisha ni zoea la kutafakari ama kwa kizungu meditation. Ni zoea ambalo nilianza miaka kadhaa iliopita na ni zoea ambalo ninafanya mara mbili kwa siku. Dakika tano asubuhi ninapo amka, na dakika tano jioni wakati kabla nienda kulala. Ni zoea ambalo ninaona limenipa nidhamu kwa maisha na ni zoea ambalo nimeniepusha na mambo mingi ambayo yangeni haribu kama vile pombe na utovu wa nidhamu ni zoea ambalo linafanya nisishikwe na hasira na ni zoea ambalo lina nifanya kue lina nisaidia kuishi vizuri na watu.

Vile hua nina sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa inakuanga na sherehe, ambayo wakati mwingine ni mimi hua nina iandaa, na wakati mwingine ni marafiki au ni familia hua wananiandalia. Hii ni siku ambayo na chukuwanga wakati wangu kusherekea na marafiki au na familia kulingana na masaa ya mchana. Masaa ya mchana hua ninaipatia marafiki, na masaa ya jioni ninaipatia familia, na kisha tukishamaliza kusherekea na familia ninachukua wakati huo kukaa pekee yangu kuangalia mwelekea wa maisha yangu mchana huo ninashikania na marafiki zangu, tunatembea, tunaenda, tunakula na pia tunaongea kulingana na vile maisha inaendelea na vile tungesaidiana kimaisha jioni nikienda nyumbani ninachukua huo wakati kusherekea na familia yangu Tunakula, tunaomba, tunashukuru mungu na pia tunaongea kuhusu maisha ilivyo na vile ambavyo tungetaka maisha iendelee Nikisha maliza hapo hua ninakaa chini pekee yangu Ninaangalia maisha yangu ya hiyo mwaka iliyo pita yale mambo nilikuwa nataka kutimiza Ninaangalia yenye nimetimiza Ninaangalia yale mambo nimekua nikifanya kwa mwaka Pengine kuna mambo ningetaka kuacha ama pengine kuna mambo ningetaka kuanza ili niweze kujikimu kimaisha ama ndiyo niweze kutengeneza maisha yangu iwebora Pia ningetaka kulingana na ile ushirikiano niko nayo na familia yale mambo ambayo inaadhiri biashara yangu na vile ninavyo ishi kwa jamii na watu wengine pia Iyo siku chakula kulingana na yale ile sherehe ina kuanga Kuna kuanga na keki, kuna kuanga na nyama na pia kuna kuanga na vitu za kukunywa, kulingana na mahali uliko.

Huwa nina tazama video zangu mtandaoni kupitia YouTube ama kupitia X ambayo ilikuwa mbeleni inaitwa Twitter. Nindapenda vile abavyo huo wanapangilia zile video ambazo ni na tazama na vile abavyo huo wanakumbuka zile nimeona na kuwa ninaweza kuenda nyuma kurudia zile video ni meona na pia ninapenda huo kuwa inasoma. Kwa huwe mitandao yao inasoma zile vitu ninapenda na zile ambazo wange taka nione zina ambatana na zile ambavyo ninaona.

Napenda kuandika kwa mkono kwa sababu inakuanga haraka kushinda kuandika kwa tarakilishi ama kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa mkono pia inanisaidianga sana kwa sababu wakati mwingi ninajipata shambani nikiwa na jambo ambalo ningetaka kulikumbuka ama kulishugulikia baadaye na pengine sina tarakilishi kwa shamba. So ninabebanga kitabu na kalamu ninaandika ilo jambo ninaliludia baadaye.

Ninapenda kuhifadhi pesa zangu kwa njia mpya ya cryptocurrency. Ninapendelea hii kulingana na zile njia zingine za kitamaduni kama vile benki ama vile hizi njia zingine. Kwa kuwa hii chaguo inanipa muda bora ama inanipea chaguo bora kulingana na hizi zingine za kitamaduni. Ambazo ninaona hazi ambatani na vile pesa inavyo enda ikipoteza nguvu ya kununua bidhaa Ninachopendelea hii kulingana na benki kwa kuwa pesa zangu Ninajua mahali ziko kila wakati na ninajua mahali ambapo ninaweza zitoa wakati wawote ninahitaji bila mtu yeyote kunizuia ama kuniambia siwezi toa pesa yangu.